Kitu ningependa kujifunza ni kujifunza lugha tofauti tofauti. Mimi napenda kuwa na marafiki wa nchi tofauti tofauti. So, nikijua lugha yao. Itafanya mahusiano yetu kuwa rahisi na kuzungumza.